Habari, naitwa Jessy ningependa kuelezea jinsi ninavyojifurahisha wakati wa kulala. Jinsi ninavyojifurahisha ni kutazama vipindi kwa runinga ambazo vinavyochekesha. Vipindi ambavyo huandaliwa kwa sababu ya mtu ambaye ameboeka ama wakati unasikia ya kwamba. Hali yako iko chini, unaeza jifurahisha. Ukisikiza vipindi kama hivyo.